Ninapohitaji msaada kazini huwa na chukua hatua ya utulivu na uwazi, kwanza na kubali kuwa na hitaji msaada. Sioni hilo kama uthaifu, bali kama sehemu ya kujifunza na kufanya kazi kwa usahihi. Kisha, najaribu kuelewa tatizo vizuri, na juliza ni wapi hasani mekwama na ni msaada wa aina gani ni naohitaji. Bada ya hapo, namwendea mtu anayefa mfanyikazi mwenzangu, msimamizi au mtu mwenye uzoefu zaidi na naileza kwa uwazi na heshima kinacho kutana nacho. Napenda kuuliza maswali kwanjia ya kujifunza, si kulaumu au kujitetea. Pia, ninasikiliza kwa makini ushauri ni naupewa na kujaribu kutumia maramoja. Bada ya msaada na shukuru na jitahidi kujifunza ili nisikuwame tena kwenye jambo lile lile siku zijazo.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayo wahudumia watu na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yao. Kazi ambayo unapoifanya unahisi inamaana. Si kwa sababu ya mshahara pekee, bali kwa sababu inaacha alama mzuri kwa mtu au jamii. Ninathamini sana kazi inayohusisha kusaidia, kufundisha au kusikiliza wengine. Iwe ni uwalimu, huduma kwa wateja, afya, au kazi za kijamii. Kazi kama hizi, hunifanya nijisikie kuwa nina mchango na kwamba muda na nguvu zinatumika hazipotei bure. Pia, ninathamini kazi inayoruhusu uaminifu, heshima na ukuwaji binafsi. Kazi inayokupa nafasi ya kujifunza, kujiboresha uwezo wako na kufanya kazi kwa amani na wengine ni ya thamani kubwa sana kwangu. Kazi ninayo ithamini zaidi ni ile inayo changanya maana, heshima na huduma kwa wengine kwa sababu hapo ndipo kazi inakua zaidi ya ajira.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuwa kitaluma huku ni kitoa mchango wa maana kwa watu na tasisi ninayofanyia kazi. Ninataka kujenga ujuzi wakina katika kazi yangu kuwa mtu anaye aminika na anaye julikana kwa kufanya kazi kwa udhalifu, ubora na uwajibikaji. Kwa muda mrefu, ningependa kufikia nafasi ya kuwasaidia na kuongoza wengine iwe kwa kuwafundisha, kushauri, au kuongoza timu kwa njia yenye heshima na ushirikiano. Pia, ninalengo la kufanya kazi ambayo inalingana na madili yangu. Kazi inayonipa furusa ya kujifunza kila siku kukua binafsi na kuleta mabadiliko chanya hata kama ni madogo katika maisha ya watu ni nao wahudumia.

Kuwatia moyo wenzangu ni jambo linalonipa kipau mbele sana, kwanza nawasikiliza. Wakati mwingine, mtu hahitaji ushauri anahitaji tu mtu wa kumsikiliza. Nikiona mwenzangu amechoka au amevunjika moyo napata muda wakumsikiliza na kumwelewa. Pili, natoa maneno ya kutia moyo na shukrani za dhati. Nikiona mtu amefanya kazi vizuri nampongeza bila kusita. Maneno madogo ya kuatambua juhudi yana nguvu kubwa sana. Pia, nashirikiana nao. Nikimaliza kazi yangu mapema, niko tayari kusaidia mwenzangu bila kujiona bora. Hii, hujenga mshikamano na kuondoa presha ya kufanya kazi pekee yako. Zaidi ya yote na jitahidi kuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii, kwa nidhamu na mtazamo chanya hata wakati mambo ni magumu.

Kumbukumbo mzuri zaidi za shule ninazo ni zile ndogo dogo lakini zenye furaha ya kweli. Nakumbuka asubui za kuamka mapema, kuvaa sare ya shule nikiwa na ma hamasa ya kukutana na marafiki. Njiani tulicheka tulisimuliana hadithi na wakati mwingine tukakimbia ili tusichelewe. Shuleni kulikuwa na marafiki waliokuwa kama familia ya pili. Tulisaidiana kusoma, tuligawana vitafunwa na tukafarijiana tulipofeli au kukosolewa. Nakumbuka pia walimu waliotutia moyo. Waliotutamania hata pale tulipojihisi hatuwezi. Neno moja la walimu unaweza lilikuwa na nguvu na kubadilisha siku mzima. Masomo hayakuwa rahisi kila wakati, lakini hisia ya kufanikiwa unapopata jibu sahihi na kufaulu mtiani ilikuwa tamu sana.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini kuna baadhi vinanivutia zaidi. Napenda sana vitabu vya hadithi, hasa vinavyo simulia maisha ya watu, changamoto zao na safari zao za ndani. Hadithi kama hizi, huu nifanya nijifunze hisia za binadamu, ujasiri na matumaini. Pia napenda vitabu vya historia kwa sababu huu nisaidia kuelewa tuliko toka na sababu za mambo kukua jinsi yalivyo leo. Zaidi ya hapo napenda vitabu vya kujijenga na kufikirisha. Vinavyo nisaidia kujitambua kuboresha mtazamo wa maisha na kukua kiakili. Mara nyingine pia husoma vitabu vya marifa ya jumla vinavyo panua ufahamu wangu kuhusu dunia.

Ndiyo, napenda sana maua. Mauwa hunipa furaha ya moyoni na utulivu wa kipekee. Napenda jinsi yalivyo mazuri kwa macho na harufu na jinsi yanavyo weza kubadilisha hali ya mtu hata bila kusema neno. Napenda zaidi maua ya asili yanayo ota bustani au porini. Yanapo nikumbusha uzuri wa maisha na umuhimu wa kuyathamini mambo madogo. Pia, mauwa hunifanya nihisi matumaini kwa sababu hata baada ya mvua au jua kali bado huchanua. Napenda mvua kwa sababu ni alama ya uzuri, upya na amani ya moyo.

Kueka Neno siri, salama ni jambo muhimu sana ilikulinda taarifa binafsi na akaunti zangu mtandaoni. Natumia maneno yenye nguvu na mchanganyiko. Nenosiri linalojumuisha herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu linalo kuwa gumu kuthaniwa. Pia, situmii habari rahisi. Kama jina yangu, tarehe ya kuzaliwa au neno rahisi kama password. Hizi ni raisi sana kubaharisha. Kueka neno siri salama ni mchanganyiko wa ugumu, urefu, mabadiliko ya herufi na namba na situmii tena maneno sawa. Hii, husaidia kulinda taarifa zangu mtandaoni kwa usalama mkubwa.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazoleta ukaribu, amani na furaha ya pamoja. Napenda kukaa pamoja na kuzungumza, kusimulia yaliyo jiri siku nzima, kucheka kumbukumbu za zamani, au hata kujadiliana kuhusu mipango ya badae. Mazungumzo haya hunijenga kihisia na hunifanya nihisi kupendwa na kueleweka. Pia, napenda kula pamoja, hasa chakula cha nyumbani, kuanda chakula kwa pamoja, au kula mezani, kunaleta mshikamano wakipekee. Huo ni wakati wakushukuru, kufurahiya na kuimarisha uhusiano wakifamilia. Wakati mwingine, napenda kutoka pamoja, kutembea, kutembelea ndugu, au kuenda mahali pa kupumzika. Hata matembezi mafupi au kukaa inje jioni huleta furaha kubwa. Zaidi ya yote, napenda kuwasaidia na kuwaunga mkono. Nasikiliza matatizo yao kuwapa moyo na kusherehekea mafanikio yao makubwa au madogo. Familia ni sehemu ambayo mtu hujifunza upendo wakweli, subira na mshikamano.

Siku ya mzamvua hunipa nafasi ya kufanya mambo kwa utulivu zaidi, tofauti na siku za jua, ambapo mara nyingi kuna shugli nyingi. Kwanza, napenda kubaki ndani na kupumzika. Hii inaweza kuwa kwa kusoma kitabu, kutazama filamu au video, au kusukiliza muziki mzuri. Mwanga wa mvua unao ongeza hisia ya utulivu na kufanya shughli hizi ziwe za kufurahisha zaidi. Pili, napenda kupika au kuandaa chai na vinywaji vya joto. Harufu ya chakula kinapopikwa ndani wakati wa mvua inanyesha hufanya nyumba kujaribu furaha na kustarehe. Ni njia mzuri ya kujitunza na kufurahia muda wa familia. Napenda kufanya kazi ndogo za nyumbani au kupanga mipango ya siku zijazo. Mvua inafanya kuwa rahisi kukaa ndani na kufikiria kwa utulivu bila usumbufu wa inje. Aidha, kama mvua haiko kali sana, napenda kutembea kidogo chini ya mvua kuonja upepo na mvua kwa hisia ya upya na utulivu. Hii pia hunipa nafasi ya kutafakari na kufikiria mambo muhimu ya maisha.

Ndiyo, napenda kuogelea hasaa kwa sababu ni mchezo unayo changanya burudani, utulivu na afya ya mwili. Kuogelea, huu nifanya nijisikie mwepesi na huru, maji yanapunguza mawazo na msogo wa akili. Pia, ni zoezi zuri kwa mwili mzima linalosaidia misuli, pumzi na stamina bila kuumiza viungo sana kwa mchezo mingine. Napenda zaidi kuogelea mahali palipo tulivu kama buawa safi au fukweni ambapo kuna utulivu na upepo mwanana. Baada ya kuogelea, hisia ya kupumzika huwa tamu sana. Napenda kuogelea kwa sababu ni mchanganyiko wa afya, furaha na amani ya moyo.

Napenda kufanya kazi nyumbani, ingawa inategemea aina ya kazi na mazingira. Kazi ya nyumbani inanipa utulivu na uhuru wa kupanga muda wangu. Nikiwa nyumbani, ninaweza kuzingatia kazi bila kelele nyingi za ofisini, kuchagua muda ninaofanya kazi vizuri zaidi na kuchukua mapumziko mafupi pale inapo hitajika. Hii, hunisaidia kuongeza umakini na ubunifu. Pia, napenda kwa sababu inaokoa muda na garama za usafiri na hunipa nafasi ya kuwa karibu na familia. Hata kitu kidogo, kama kula chakula cha nyumbani au kupumzika kwa dakika chache, hunipa nijisikie, hunifanya nijisikie vizuri zaidi. Hata hivyo, najua changamoto zake. Wakati mwingine, nidhamu binafsi inahitajika sana ili kuepuka usumbufu wa nyumbani. Ndiyo maana napenda kuwa na ratiba, eneo maalumu ya kufanyia kazi na mipaka wazi kati ya kazi na mapumziko. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu ya utulivu, uhuru na usawa wa maisha, muradi tu kuna mpangilio mzuri na nidhamu.

Mara nyingi, nacheza na watu wa karibu nami kutegemea mazingira na muda. Kwa kawaida, nacheza na marafiki. Iwe ni michezo ya inje kama mpira, michezo ya ndani kama chess, au hata michezo ya kawaida ya simu. Kucheza na maz marafiki, huniletea kicheko, ushindani na kirafiki na huimarisha urafiki. Pia, nacheza na familia ninapo patikana nafasi, michezo rahisi ya nyumbani au shughuli za burudani, huleta ukaribu na furaha ya pamoja. Wakati mwingine, nacheza pamoja na watu wapya kupitia vikundi au mtandaoni, jambo linapo linalonipa fursa ya kujifunza mitindo mpya na kukutana na watu tofauti. Na cheza zaidi na marafiki na familia kwa sababu kucheza pamoja huleta furaha kupunguza msongo wa mawazo na hujenga uhusiano mzuri.

Rangi ni nayoipenda zaidi ni blue. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na uwazi wa mawazo. Inanikumbusha anga na bahari. Viti vunavyofanya mtu ahisi kupumua kwa kina na kupunguza msogo wa mawazo. Blue pia hunifanya nijisikia nikiwa makini na mwenye mwelekeo mzuri. Zaidi wa hilo, blue ni rangi rahisi kuendana na nyingine, iwe kwenye mavazi, mazingira ya kazi au mapambano ya nyumbani. Ni rangi isiyochosha macho na inayo baki ya kuvutia mda mrefu. Napenda blue kwa sababu inaleta utulivu wa moyo, uwiano na uzuri wa asili.

Napenda kula mboga mbali mbali hasa zile zinazokuwa na latha nzuri na manufaa kwa afya. Napenda sana sukuma wiki kwa sababu ni rahisi kupika zinalatha nzuri na zina virubutisho vingi kama chuma na vitamini. Pia napenda kabichi hasa ikipikwa vizuri au ikiwa mbichi kwenye saladi. Mboga nyingine ninazozipenda ni karoti kwa sababu zina utamu wa asili na ni nzuri kwa macho na nyanya ambazo huongeza latha kwenye karibu kila chakula. Pia napenda mboga za kienyeji kama managu, terere na kunde kwa sababu zinanikumbusha chakula cha nyumbani na zina faida kubwa kwa afya. Napenda mboga zinazokuwa na latha, afya na zinazoandaliwa kwa njia rahisi lakini tamu.

Huwa najaribu kufanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na muda na hali ya mwili. Mazoezi si lazima yawe makali sana kila wakati. Wakati mwingine huwa natembea kwa kasi kufanya mazoezi ya kuchosha mwili au mazoezi mepesi ya nyumbani. Siku nyingine, kama nina nguvu na muda, nafanya mazoezi yanayochosha zaidi kama kukimbia kidogo au mazoezi ya nguvu. Nafanya mazoezi kwa sababu huwa inanisaidia kuimarisha afya ya mwili kupunguza msongo wa mawazo, kujiskia mchangamfu na mwenye nguvu. Hata kama sipati muda mwingi, huwa najitahidi angalau kusogeza mwili kila siku hata kwa dakika chache.

Asubui napenda kula chakula kilicho rahisi, chenye nguvu na kinacho nipa ni shati ya kuanza siku. Kwa kawaida, napenda mayai kwa sababu ni chanzo kizuri cha protini na hunifanya nijisikie kushiba kwa muda. Uji au unga wanafaka kwa mfano mahindi mtama kwa sababu hunipa nguvu ya muda mrefu na ni rahisi kumeza. Matunda kama embe, ndizi au machungwa kwa sababu hutoa vitamini na hunisaidia kuwa na mwili mzuri na akili safi. Chai au kahawa kidogo Mara nyingi hufanya kwa sababu hunisaidia kuamka na kunipa nguvu kidogo za asubui. Chakula cha asubui kwangu ni mchanganyiko, wanyuzi, vitamini na kinywaji cha kuongeza nguvu kinacho nisa kuwa ni muanzo mzuri wa siku.

Huwa nafua nguo, angalau mara mbili ama tatu kwa wiki, kulingana na idadi ya nguo ni lio vaa na shughuli ninazofanya. Kwa kawaida, nafuata ratiba ili nguo zisikauke au zisibumbue. Ninapanga kufua kulingana na aina ya nguo, nguo za kawaida na za kila siku maranyingi hupigwa pamoja. Wakati nguo za kazi au za michezo zinaweza kufanywo pekee, ninaepuka kusanya nguo nyingi sana bila kufua kwa sababu zinakuwa nzito na kazi inakuwa ngumu. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia mashine ya kufua nguo ili kurahisisha kazi lakini siku za kukuwa busy huwa nafanya kwa mkono kama ni nguo ndogo au za haraka.

Mchezaji bora wampira wakikapu ni mtu ambaye sii tu anapiga vizuri mbali anachangia kwa kila njia timu yake ifanikishe. Kwa wengi, mchezaji bora huchaguliwa kutokana na mchanganyiko wavipaji vya kipeke nithamu uwezo au kisikolojia na uwezo wakushirikisha wenzake. Si lazima awe ndiye anayeweka pointi nyingi pekee, bali mtu ambaye anachukua hatua sahihi wakati wakushambulia na kujilinda, anapanga mipira mizuri na anasaidia wenzake kufanikisha kazi zao. Wachezaji kama Michael Jordan wanatambulika kwa sababu alikuwa na mchanganyiko wa talanta akili ya mpira na uwezo wakuongoza wenzake. Lakini pia, mchezaji bora anaweza kuwa bora wa kipekee katika timu yake na kuhamasisha wengine sio tu studi za kibinafsi.

Kushiriki katika jamii ni jambo ninalolithamini sana kwa sababu jamii ndio msingi wa maisha ya kila siku. Kwanza, nashiriki kwa mahusiano mema na kusaidiana ninasalimiana na majirani nasikiliza changamoto zao na pale inapoezekana natoa msaada. Iwe ni ushauru, nguvu kazi au mchango mdogo. Mambo haya madogo hujenga umoja na kuaminiana. Pili, nashiriki kwenye shugli za kijamii kama mikutano ya kijiji, harambee au shugli za usafi wa mazingira. Kushiriki, kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya suluhisho, sio mtazamaji tu. Tatu, natoa mchango kwa vijana na watoto kwa kuwahamasisha kusoma kuwapa moyo au kushiriki nao katika michezo na shugli za kujenga maadili. Naamini, kuwekeza kwa vijana ni kuijenga jamii ya badae. Pia, najitahidi kuhishi kwa mfano mzuri kuheshimu sheria kuwa muaminifu na kuonesha tabia jema. Wakati mwingine, mfano mzuri una nguvu kuliko maneno mengi.

Napenda kucheza michezo ya video lakini kwa kiasi na kwa wakati unaofaa. Napenda michezo ya video kwa sababu inaniboresha akili, inaniburudisha na inanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Michezo kama ile ya mikakati, michezo ya mpira au hadithi, hunifanya nifikirie, kupanga na kufanya maamuzi haraka. Pia, kucheza michezo ya video hunipa nafasi ya kuungana na marafiki, hasa pale tunapocheza pamoja au kushindana kwa urafiki, inaleta kicheko na kuimarisha mahusiano. Hata hivyo, sipendi kuzidisha, ninaamini kila kitu iwe na mipaka ili kisiharibu, muda wakazi, familia au afya, nacheza zaidi kama burudani ya muda mfupi, si kama kitu cha kunifanya nisahau majukumu mengine.

Ndiyo, nimejaribu baadhi ya vyakula vya kigeni na kila kimoja kinaladha yake ya kipekee na hadithi yake. Kwa mfano, aina ya sushi. Napenda sana sushi yenye samaki safi na mchanganyo wamchuzi wa soya na wasabi. Inafanya nijisikia mtulivu na nichakula chenye usahihi mkubwa wa kuanda. Pia, pizza, napenda pizza inayo pikwa vizuri yenye jibini, nyanya na viungo tofauti. Kari, napenda kari yenye viungo tofauti hasa inapokuwa na mchuzi wanazi au pilipili kidogo, hii hutowa ladha tofauti na ya kipekee. Kila chakula cha kigeni kinanifunza juu ya tamaduni nyingine, jinsi watu wanavyo pika na kula na kunifanya nijifunze kufurahia ladha tofauti napenda vyakula vya kigeni kwa sababu vinachanganya ladha utamaduni na uzoefu mpya.